Tunda ambalo huwa naona huwa linanipendeza zaidi ni tunda la embe ambao unaeza kuikula ikiwa hivo mzima ama pia unaeza tengeneza juisi najua embe iko na iko na vitamini E na C na pia huwa inaimarisha kinga ya mwili na pia husaidia sana kwa afya ya macho na na ngozi pia tunda la pili ambalo nalipenda ni tunda la tikitimaji hili tunda la tikitimaji huwa inasaidia sana mwili kwa kusaidia kwa kueka maji inasaidia sana mwili na maji weka mwili na maji halafu pia husaidia sana afya ya moyo na pia kupunguza joto mwilini ile wakati kuna joto jingi ile tunda ni nzuri sana unapoikula sababu unasikia joto huwa inapungua mwilini.

Timu ambayo ya mchezo huwa inaifuata sana ni timu ya arsenali sababu wale watu ni watu wambao wamebobea kwa mchezo ingawa hivi karibuni wajaweza kupata kikombe sana sana lakini wale watu ukiwaangalia ni watu ambao wamebobea kwa mchezo hiyo na pia ni watu ambao wanjitahidi sana kwa michezo yao na pia ni watu ambao wako-focus na pia wanaangalia, wana malengo kwa kila mchezo ambao wanaucheza.

Nimefuga wanyama wengi kwa vitu, kwa miaka iliyopita. Mnyama wa kwanza ambao nilifuga ni ng'ombe. Yule ng'ombe wa maziwa. Najua ng'ombe wa maziwa yule unaomfuga kama mnyama wa biashara. Sababu ile maziwa ukiweza kuyakamua, utaweza kuyauzia watu, ama uweza kuuzia kiwanda cha kutengeneza vitu kama pale yoghurt ama mambo mengine kama pale cheese ama mambo mengine pia yule mnyama mwingine nimewahifuga ni kondoo na mbuzi wale kondoo na mbuzi pia nimewafuga sana na wale inasaidia kuleta mapato kwa familia sababu ukishawauza kwa pengine kwa wale watu ambao huwa wanaenda kuwachinja unapata mapato ambayo pengine hukuwanao na unaweza kufanya jambo moja ama mbili kwa zile pesa ambazo umezipata.

Kuna vitu kadhaa ambazo huwa nazifanya ndiyo niweze kuwatia wenzangu moyo kitu cha kwanza nikuwa ninaonyeshaa nikuwa mimi ni mfano mzuri kwa lile jambo ambalo nafanya kwa kutia bidii na pia nina nidhamu na pia mtazamo mzuri pia ninawasikiliza na kuwapa nafasi ya kujieleza ama kueleza mawazo yao kwa lile jambo ambalo tunalofanya ama kwa matatizo ama kwa tatizo ambalo linaweza kuwa lipo ya tatu ni kuwa nawapongeza kwa kazi nzuri ambayo pengine mtu ameifanya ama kwa mafanikio madogo mtu ambayo ameyapata pale pale nje ama pale kwa pia ninajenga mazingira ya kuheshimu na heshima na ushirikiano kati ya mimi na wale wafanyikazi wenzangu na pia kama kuna mmoja ambaye ako na shida tunaweza tukashirikiana na tukaweza kutoa msaada msaada pale kwake.

Ndiyo nimeweza kutembelea ziwa na mito kadhaa sababu pale unapotembelea ziwa na mito unapata kurefresh ama kutumbuiza kujitumbuiza ama pia unaeza kujipea fursa ya kujionea na pia kujifahamisha mambo na mazingila. Sana sana ule ziwa ambayo nimetembea kuna ziwa Victoria ziwa Victoria ambayo nimetembea na pia kuna ziwa naivasha ambayo nimetembea sana pia kujua kuna pia ziwa elementaita ambapo kuna vitu kadhaa ambazo huwa zinaendelea huko.

Sana sana mimi hupendelea mahali ambako pako kimya sababu unajua mahali kama pako kimya patakupea utulivu ama akili zinaweza kupata utulivu kwa sababu najua kwa kazi sana sana mahali pengine ambapo mimi nafanya kazi panakuwa na kelele zaidi. Sasa wakati wenye ninapotaka kujiburudisha ama pengine nataka kupumzisha akili, mimi hupenda mahali ambapo ni kimya sana sana, sababu naona mahali kimya ninaweza kupata utulivu. Akili zitaweza kutulia sababu mara nyingi ukiwa kwa kelele akili haiwezi kutulia. Naam.

Sana sana huwa na cheza michezo ya video lakini siipendi sana sababu ile mchezo si sioni ubaya wake sababu unapumzisha akili na pia unaeza kujiburudisha. Ile sana sana huwa na cheza hiyo mchezo pengine na watoto ndio naeza kuwa furaisha ama pia unaeza kujifuraisha na pia kutuliza mawazo ama kujiburudisha pia ni njia moja ya kujiburudisha badala ya kuenda kwa klabu ama badala ya kuenda mahali kwingine.